Naam kile ambacho nafanya ili kuongeza hili usalisaji wangu ni ile ya kutumia vinywaji na ile Protein yaani ilie chakula, skuma, spinach yaani kutumia isi mboga angalau uongeza damu mwilini na ile hali ya usalisaji ama kulesa shambani unatumia mborea Ndu usalisaji wako huwe wenyenguvu.

Naam kinywaji ambacho napenda sana ile inaitwa chai Unajua unapo tumia chai na wakati umeizoea sana huwa angalau wakati umeitumia unapata ile utulivu wa moyo hata utulivu wa akili kwa hivo Nisipo tumia chai kwa muda mrefu angalau nazapatwa nimeanza kusikia kichwa inaniuma Kwa hivo napenda sana kutumia chai.

Nam, kile ambacho nafanya wakati wa baridi angalau natafuta ile chiko ama kuvaa sweta yenye joto mingi sana kwa ivo napendelea sana kutumia sweta yenye iko na joto wakati kuna baridi Kwa ivo napenda sana kutumia sweta ama joto sometimes napata kwa jiko.

Naam, nyama ambayo ninayoipenda sana ni ile nyama ya mbuzi Angalau wakati nimepatikana na homa Angalau ninapotumia hii matumbo ya mbuzi angalau nifanye hata hii homa ama ile joto inayotokana na ile nyama hunipata kusikia nipo huru. Kwa hivyo napendelea sana kutumia nyama ya mbuzi.

Naam kini ambacho nafanya asubuhi ninapoamka ni ili kukimbia kilomita angalau hata kumi pasi kwa hiyo mwendo kabura ya kujitayarisha na kuenda kazi Kwa hifo napoamka asubuhi huwa nakimbia angalau kilomita kumi ili kuchangamsha damu mwilini kwa hifo napendelea sana kukimbia.

Naam, napenda sana kwenda hospitali mara tatu kwa mwaka angalau kuangalia kama nimepatikana na filusi fiofote. Lakini ugonjwa unapotokea hiyo nayo haina muda ya kwenda hospitalini eeeh hiyo nayo ikiingia inabidi ya kwamba umeenda hospitali na kuangaliwa.

Naam, napenda sana kutembea mstuni. Angalau unapotembea mstuni, unapata ile uchangamfu na kutokua na uwoga. Na unapatana minyama kama vile sungura. Kwa hivo napenda sana sungura, napotembea mstuni. Angala unapata hile sungura. Na nasikia vyema sana ama naburundika.

Napendelea sana hile mwanga wakati. Kwa sababu unapotumia hile mwanga wa kati angalau upatwi na hile kutohona ama hile walipifu wa macho. Unapotumia mwanga wakati angalau hada macho yako yanakuwa na uwezo wakuangalia. Kwa hifo napendelea mwanga wakati.

Nao ile msiki ambayo ndasikilisa Kwa mara mingi sana ni ile msiki ya kikristu Napo toka kasini ama hile wakati nimemuka asubu ya angalao uwa anaeka hii msiki kunitulisa akili kwa hifo napendelea sana kutumia hii msiki ya kikristu sana unichangamushe unirekebisha.

Naam napenda sana kuogelea. Hii ni kwa sababu napoogelea napata ile usanii ama usahii wa kuogelea. Nwenda utajua kama mafuriko ya takuja. Kwaivo kusaidia na hile taktisi yaku swim ama kusaidia wakati mwingine.

Na kampuni ya teknolojia ambayo nayoiamini niile ya kampuni ambayo inatengeneza Artificial Intelligence yaani ya kusikilisa sauti Hii kampuni naiamini kwa sababu hutusaidia sasa kama sisi kurahisisha kazi kwa hivyo naipendelea sana hii Hii kampuni ya Artificial Intelligence.

Nam, hali ya hewa nnayoipendelea ni ile hali ya hewa safi ambayo hunisaidia angalau kuchangamsha mwili kunifanya niwe yaani raks yaani kujihisi ya kwamba nipo huli kwa ivo napendelea hili hali ya utulivu sana kwa ivo naipenda sana sana.

Naam, napenda sana chakula chenye mafuta. Ii ni kwa sababu unapotumia chakula chenye mafuta, angalau unapata hile nafuu ya kukula chakula. Hifo kwa hifo napenderea chakula chenye kiko na mafuta. Kwa sababu unapokitumia, angalau unapata ile lada ya chakula. Chakula chenye mafuta ni kisuri kuliko kisijo na mafuta.

Stadi yangu muhimu kule kazini ni ile ya kusimamia wengine ama kujua tabia za wengine kwa hivo napendelea sana kuwa mwenye stadi katika kazini ama kusaidia wengine. Kwa hivo hiyo ndio umuhimu wangu kule kazini ama katika ustadi wangu ninaposaidia wengine.

Na uso hefu ambao kasi ni umenifundisha kitu mingi sana ndo uso hefu wa kwa muka asubui na muka asubwe na muka anikiwa na jukumu na muka unapata ya kwamba ni mejiandaa niende nikimbia after kukimbia nirudi nyumbani ni andaye watoto waende shudeni angalau hata mimi ni waai kasi ni mapema kwa hivyo imenisa india sana ama kukaa na ilo uso hefu wa kwa muka mapema sana.

Nanipovaa saa Yeah navaa hii ni kwa sababu wakati mwingine unapata sina hii simu yangu ya kutumia ama wakati mwingine unapata tuko katika ile meeting na unapata yakwamba ukitoa simu ume loose focus kwa hivo napenda sana kuvaa saa Kwa kujua wakati mgani nastahiri kukuwa uku na wakati nastahiri kukaa nyumbani kwa hivyo napenda sana kuvaa saa.

Namu Kwa ufubi parua pepe huwa inaingia mingi Kwaifo ata mara deradhini kwa siku nesapokea parua Maybe nile eni natoka kwa sile kambuni the credit am advertisement Kwaifo napokea ujumbe wa pepe Almost mara dera dhini kwa siku.

Naam shughuli yangu ya kupendeza ni ile ambapo unapofanya kazi na watu wengine kule kazini Kwa hivo hii shughuli hunipendeza sana kwa hivo napofanya na watu wengine kule kazini angalau huwa najisikia ya kwamba nimefanya tendo la kupendeza kuliko ile tendo ambalo nafanya mimi peke yangu kwa hivo napofanya kazi na wengine angalau najihisi nipo huru.

Na jinsi ambayo ninavyo hifadhi ile data yangu ni kwa njia ya kutumia ile buku ama kwa kuandika katika karatasi kwa hivyo Napenda sana kuifadhi data yangu kwa njia ya kupendeza sana kwa sababu huwa ni data ya muhimu ama kwa kuweka kule na paswadi.

Naam ile nchi ambayo ningependa kuitembelea ni ile nchi ya Umere Umerekani. Hii ni kwa sababu unaposikia Kuna ile ropoti natembea katika michaa nasaiyo na hiyo ropoti ni nini. Kwa hivo ni ngependelea sana kutembelea katika hisi n nchi ya Umerekani nione angalau imeendelea aje ki uchumi, ki maudui, vile watu wanavo husiana wanapoenda kasini na.

Naam programu naso tumia mara mingi kwa simu ni sile sa whatsapp ama mahali pengine twitter Napo tumia isi programu angalau unisaidia kujua kinacho endelea katika inchi mwangu na ulimwenguni na kuangalia ni nini imeendelea sana kwa hivo napendelea sana kutumia programu kama isi.

Naam jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni ile naenda na kuita marafiki wangu na kuambia njooni tushereheke ama angalau tunakunywa vinywaji ama angalau tunatengeneza kinywa ama ile chakula nzuri sana kwa hivyo hivyo ndivyo navyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa na sherehekea na marafiki na wazazi wangu.

Naam, muda wangu kazini nashughulikia kwa ufasaha Ninapokuwa kule kazini na Naangalia time ambayo kama ni masaa manane ambayo nastahili kufanya kazi huko kazini. Angalau nagawa haya masaa Ili nipate ya kwamba yanapoisha, ile kazi ambayo niliyopewa na yule mwenya ameniajiri ya kwamba nimekuwa nimeikamilisha Hivy ndivyo ninavyotumia muda wangu kule kazini.

Naam napenda sana hadithi za ajabu Angalau hunionya na matendo mabaya Ninapoambiwa hadithi za ajabu Angalau nazipata na wale Wazee wangu wa kitambo Angalau hunitisha hunirekebisha na huniambia ninapoishi na watu wengine huku duniani.

Na mausiano yangu na wale wazee wa kitambo ni mingi sana napo usiana nao angalau napata yale manufa ama utamaduni ama jinsi ninavo ninavyo stahili kuishi usiano wangu na baina yangu na wazee wale wa kitambo ama wazee wangu.

Na kifaa cha kiteknolojia ambazo siwesi kuhishi pasipo ni ile kifaa ambacho kinaitwa simu. Hii simu angalau kwa muda mrefu unapata ya kwamba imekusailia. Ata kujua kinacho endelea ulimwenguni simu si kama runinga.

Nam ile ujuzi ambayo nahitaji kuimarisha ni ile ujuzi wa kutembea ama angalau kusikiliza ii Artificial Intelligence ambayo imeleta kurahishisha kazi hiyo ndo ujuzi ningependa kujua kwa jumla hii kitu imeleta nini ama ina manufaa nini kuhamasisha binadamu ya kurahishisha kasi.

Na napenda sana kutasama video zangu mtandaoni kwa kutumia hile njia ya tiktok ya ama kule youtube Kwa sababu unapotumia isi platform mbili ama mtandaoni mbili Unapata hile latest news ama hile habali ya punde Sipunde ama ambayo inaingia kwa munda usio kwa ngjeo.

Naam nimewahi kufikiria kuansisha piyashara yangu ii ni kwa sababu unapoansisha piyashara yangu inakuwa raisi tu kuangalia kinachoendedea na kinachokusaidia Kwaifo sana napenda sana kuangalia ama kufanya ine kasi yangu ama piyashara yangu kuansisha piyashara yangu.

Naam nani ambazo unapenda kununua shituni supermarket Hii angalao unaponunua vitu kwa supermarket unapata sii ile pesa mingi, unapata hataji pesa kwa hivyo napenda sana kutumia ama kununua vitu katika ile supermarket Kwa hivyo unapenda sana kununua vitu yangu kwa supermarket.

Naam navyo tumia mfumo wangu wa usalama wa fidani Namu hunisaidia sana kwa sababu kidole yangu haifanani nawatu kwa hivo napendelea sana kutumia hii mfumo kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye atakaye ingia na kupata ile uwezo wa kupata ile ile tata yangu muhimu kwa hivo napenda sana kutumia hii mfumo wa kidole.

Na kwa kawaida nyewele zangu nanyoa mara mbili kwa mwesi ninapo nyoa nywele zangu mara mbili kwa mwesi angalau usaidia nyewe kumea katika ile kiwango inastahili katika kile saa ama kuipatia ile muda unaostaili ili kumea ili ikatwe tena kwa hivyo napendelea sana mara mbili kukata nywele kwa mwezi.

Naam kitu ambacho napenda sana kuhusu mtaa wangu ni ile kitu ya kwamba mtaa wangu iko na ile security ama ulinzi wa kutosha Hata ninapotoka kazini ile mwendo nimechelewa nipo huru kabisa ama niko na ile uhakika nitafika nyumbani nikiwa salama salmini kwa hivo napenda mtaa wa kwangu kwa sababu ya ulinzi ambao uko huko.

Naamu napenda sana kuchora Hii ni kwa sababu napo chora inanipatia ile muundo ama venye nyumba inasaidi kukama hile kitu ambacho nataka kupaka rangi kwa hifo napo chora Napata muundo kamiri wa wa kile chumba ambacho nastaili kupaka rangi kwa hifo napenda sana kuchora kwa sababu unisaidia ama uniletea ile picha kamili ya kupaka rangi.

Naam napenda sana kusikiliza radio hii ni kwa sababu wakati mwingine utapata nimetoka kasini nimechoka kwahivo unapata hata runinga sisikii hata kuangalia kinachoendelea kwaivu angalau natumia ili radio yaangu kusikia ni nini kinachoendelea kwahivo napendelea sana kutumia radio kwa minaji ili ya msiki hata ili ya pari inayotokana na radio.

Naam ile vyatu ambavyo napendelea ni ile vyatu ambayo ni fya normal tu yani si ile ambayo imepanda ama iko na ile mteremko kwa hifo napenda fyatu ambavyo napanda ama ile fyatu ambayo ni fulati hiyo ndiyo fyatu nayopenda sana hunisaidia hata miguu napotembea.

Naam kile ambacho nafanya usiku pada ya kulala ni hile kuangadia tarifa ama pada ya kuangalia tarifa Angalau unakimbia na kuoga hile kufanya mwili Urete Pada ya kutoka kasini kwaivo unapendelea sana kuoga ama na kuangalia tv.

Lengo la muda mrefu ambalo nakuwanga nalo kule kazini la kusaidia wengine Ninapopata kule kazini yenye nimeifanya Napata ile kitu inanisaidia ama inanizawadi kwa hivyo napendelea sana kusaidia wengine kule kazini hicho ndicho jambo ambacho nachofanya kule kazini kwa mdo mrefu.

Napenda sana kusoma vile vitabu vya samani angalau hunisaidia ama kupata hile maelekeso mapi kwa ifo napendelea sana kusoma vitabu ama vile ambavyo vina hile haditi saa ajabu Angalau hunisaidia ama kunichangamusha ama kuniadarisha na matendo mabaya.

Ninapofuraha kuwa nyumbani kile kitendo ambacho nachofanya ni kile cha kuenda na kuwasha ile runinga yangu na ama kusikiliza muziki ama mahali pengine huwa nanunua kinywaji kama soda ili kusikia ya kwamba nipo huru kwa hivyo hiyo ndiyo napendelea kufanya wakati ninapofurahia nikiwa nyumbani nikiwa na wale watoto.

Naam angalau napenda mvua kwa sababu unapopenda mvua inasaidia mahali pengi Unapata wakati mimea hakuna angalau husaidia ili mimea kumea Kwa hivyo napenda Msimu wa mvua unasaidia mambo mingi Hasa inaniepushana na magonjwa mengine yanayoletwa na ile joto mingi.

Naoana siwezi kuishi hata siku moja bila teknolojia. Napokuwa hata simu yangu iharibike Iyo ni kama nimeharibika kabisa. Hiyo siku ni kama nimerudi nyuma mbali. Kwa hivyo bila teknolojia naona ni kama siku itanikalia mrefu. Kwa hivyo napenda sana kutumia hii teknolojia ya kama simu.

Na napoka hadi usiku na kaa ataangarawi ile usiku wa manane hii ni pade ya kufanyi ili sapati ya kuleka asini kuangalia nasira apari ama kupitia mtadauni na kuwana nini kimeendelea ama akimegunduliwa ama akimetambuliko kwa kigeni.

Nasoma gazeti sana Naposoma gazeti hili ni wakati niko kasini ambapo sina hile kasi mingi ama unapata hile siku ya kwamba kasi imeisha na unapata nimefuta ile kasidi na mkuwe tukule kasini na kuanza kusoma kwaivo kwanga lao unapenda kusoma kasidi.

Naam kile kitu ambacho ningependa kujifunsa kipia ni hile kitu ambayo imegunduliwa saa hii kama hii artificial intelligence unisaidia sana kama hii kitu inegundulewa na ina nisaidia sana kutafuta utafiti imetolewa wapi imetoka wapi kwa hivo napenda sana kufatiria kitu kipia.

Naam, napenda kutembea sokoni ili, angalau ninapotoka kasi napita soko ambapo unapata nimenunulia watoto matunda kwa hifo napenda sana kupitia soko na kwa hifo soko hunisaidia sana ama unisaidia tu, napotembea kule sokoni.